Kumbukumbu nzuri nilio nayo kutoka utotoni ni wakati wakucheza na marafiki bila waziwazi. Na kumbuka tukucheza nje, mbio kuruka, kamba au mpira. Tukicheka hadi jua lina pozama. Kulikuwa na uraisi na furaha bila presha nyingi. Na kila siku ilionekana kama Tukio Jipya. Pia nakumbuka nyakati za familia, kukaa pamoja jioni, kusikiliza hadithi na kujisikia salama na kupendwa. Kumbu kumbu hizo unifanya njihizi joto moyoni na shukurani na unikumbusha kudhamini mambo madogo yanayo leta furaha.

Kinywaji, ninachokipenda zaidi ni chai ya tangawizi. Ninakipenda kwa sababu kinaladha ya joto na harufu nzuri ilio tuliza. Unisaidia kujisikia mtulivu na mwenye ngufu bila kunipa msimko mwingi. Mara nyingi huninywa asubuhi au jioni. Sasa nikihitaji utulivu au kuanza siku taratibu. Nilielezwa kuhusu chai hii na watu wa familia. Wakisema ni nzuri kwa afya na mwili. Bada ya kunywa nahisi mwili ukiwa mwepesi, akili ikosawa na hali ya moyo inakua nzuri.

Kwa kawaida, nasherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia rahisi lakini yenye maana. Ninakaa na watu wa karibu, familia au marafiki wachache. Huwa na chakula nzuri, keki ndogo na mazungumzo ya furaha. Wakati mwingine, najiandaa muda wangu mwenyewe. Kutafakari mwaka uliopita, kupanga malengo mapya au kujitriti kwa kitu kidogo ninachokipenda. Kinachonifurahisha zaidi si sherehe kubwa bali hisia ya shukrani, upendo na mwanzo mpya.

Najenga mahusiano na wafanyikazi wengine kwa heshima, mawasiliano mazuri na ushirikiano wa dhati. Kwa kawaida, nawasiliana kwa uwazi na kusikiliza maoni ya wengine bila kuhukumu. Ninaheshimu tofauti za tabia, mawazo na njia za kufanya kazi. Nashirikiana na kusaidiana, hasa pale ya mtu anapohitaji msaada. Ninaaminika nikiahidi jambo, nalitimiza. Pia nathamini mafanikio ya wengine. Hata madogo, jambo linalojenga moyo wa timu. Njia hizi hunisaidia kuunda mazingira ya kazi yenye amani, kuaminiana na tija.

Mazoezi yangu ya kila siku ni ya wastani na ya kuzingatia utabithi. Aina ya mazoezi mara nyingi nafanya kutembea kwa kasi au kukimbia taratibu. Pamoja na mazoezi ya nyumbani kama squat pushups na kunyoosha mwili. Wakati mwingine huongeza mazoezi ya koo tumbo na mgongo. Takribani mara nne hadi tano kwa wiki kutegemea ratiba wangu. Mimi huamsha mwili na akili mapema. Jioni pia ni nzuri kama siku imekuwa ndefu. Ninavo jisikia baada ya mazoezi najisikia nikiwa na nguvu, akili iko wazi na msongo unapungua. Pia hulala vizuri zaidi. Sio lazima yawe magumu, utabiti na kufurahia ndio siri.

Chumba ninachopenda zaidi nyumbani ni sebuleni. Nakipenda kwa sababu ndicho kitovu cha nyumba, mahali pa kupumzika na kuungana na wengine. Kinakuwa na mwanga mzuri, viti vya starehe na mapambo yanayonifanya nijisikie nyumbani. Kitu kinachonifanya nikipende ni utulivu wake, nafasi ya kukaa, kusikiliza muziki au kufanya kitu kwa amani. Shughuli ninazozifanya pale ni kama kupumzika baada ya kazi, kusoma kidogo, kuzungumza na wapendwa au kufikiria mipango. Nikiwa ndani ya sebule nahisi utulivu, faraja na furaha ndogo. Ni mahali panaponisadia kupumua na kujirekebisha.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni wakati nilipoanza kusaidia watu kwa marifa na ushauri. Nilihisi kama nimempata kusudi la kweli. Kwa upande wangu, tukio hilo lilinifanya kuelewa dhamani ya kusaidia wengine, kujenga kujiamini na ujuzi wangu, kuhisi kuwa kile ninachokifanya kinamana ya hathari chanya kwa watu. Ni kama mwanzo wa safari ya kukua na kujifunza kila siku.

Tundalangu la kupendezwa ni embe, lina ladha tamu, lina harufu nzuri na linaweza kuliwa kwa njia nyingi. Unaweza ikula ikiwa mbichi, juisi au hata kwenye saladi. Pia lina virutubisho vingi vina vyofaa mwilini.

Napendelea joto kwa sababu linaendana vizuri na hali ya mwili na maisha ya kila siku. Wakati wa joto, mwili huhisi mwepesi, misuli huwa huru na mtu anakuwa na hamasa kufanya shughuli mbali mbali kama kutembea, kufanya kazi au kukaa nje ukipumua hewa safi. Joto pia husaidia kupunguza maumivu ya viungo na uchofu wa mwili. Jambo linalofanya mtu ajisikie kwe mwenye nguvu zaidi. Kwa upande wa sikolojia, joto huleta hisia za furaha na utulivu. Siku zenye jua mara nyingi hauambatana na hali nzuri ya moyo, tabasamu na mawasiliano mazuri na watu wengine. Pia joto hurahisisha maisha kwa ujumla kwa sababu huhitaji maandalizi machache. Hakuna kuvaa nguo nzito au kujifunika sana.

Ninahivadhi data yangu katika njia salama na zilizopangwa vizuri. Kwanza, natumia hivadhi ya mtandaoni kama Google Drive au huduma nyingine za cloud kwa sababu zina niruhusu kupata data yangu popote na wakati wowote. Pia, hunisaidia kuhakikisha data haipotei hata kifaa kikiharibika. Kwa nyaraka muhimu sana, huwa nahifadhi na kala kwenye kifaa cha ncje kama flash disk au hard drive. Kwa jili ya usalama waziada zaidi ya hapo, nina hakikisha ninaweka nyuila imara na kubadilisha mara kwa mara ili kulinda tarifa zangu. Kwa njia hii, nina hakikisha data yangu uko salama, imehifahiwa vizuri na ikotayari kutumika inapohita jika.

Napenda kutumia mda na familia yangu ngwanchia zenye furaha na za kujenga mahusiano. Mara nyingi, tunakaa pamoja tukizungumza kuhusu siku zetu, kushirikiana mawazo na kucheka pamoja. Napenda pia kushiriki katika shuguli ndogo za pamoja, kama kupika, kutazama filamu au kutembea jioni. Wakati mwingine, tunapanga sherehe ndogo ahumichezo ya familia. Jambo linaloongeza furaha na kuunda kumbu kumbu nzuri. Kwa kweli muda na familia hunipa hisia ya amani mshikamano na kunifanya nijiskie kushirikiana katika maisha. Huku nikipumzika pia kiakili.